Sera muhimu za kampuni ni zile ambazo zinatengenezwa kwa minajili ya kuleta faida katika kampuni na pia kufanikisha wafanyi ikazi wapate mtaji. Hizo ndio sera ambazo na amini zinaleta manufa kwa mwenye kampuni na pia yule ambaye anafanya hapo kazi.

Malengo yangu ambayo niko nayo katika kazi yangu ni kuhakikisha kwamba mahali ambapo nafanya kazi panakuwa pazuri kulingana na jinsi nilivyopapata. Na hilo ndiyo jambo ambalo hunipa bidii kila siku. Nijaribu kuyabadilisha yawe tofauti kulingana na nilivyoyapata.

Unakumbuka nilikuwa nimekuweleza kwamba mimi ni mtu wakufanya zoezi? Baasi. Zoezi za asubuhi ni jambo ambalo limenisaidia sana kueka afya yangu vyema. Kando na hivyo mimi ni mtu ambaye huangalia lishe yangu ambayo nakula. Napenda kula vyakula vya kienyeji, mboga na matunda. Na hivyo ndio kunifanya niwe mwenye afya.